La, mimi sipendi kuzungumza kuhusu siasa, maana siasa zinakuwanga na mambo yenye haya nifurahishi moyo wangu. Wanasiasa wengi ni waongo na hapo ndio inanifanya nisipende kuzungumza sana kuhusu siasa. Napenda wanasiasa wetu lakini kuongelelea kuhusu hizo siasa zinazo endelea huwa zinaniuzusha moyo.

Dio, mimi upenda kupiga chombo cha mziki kinachoitwa piano. Hii inanisaidia kuongeza radha kwa mziki, inasisimua mwili na inaleta utaratibu kwa mziki tunaucheza. Mimi upenda pia kupiga ngoma ambayo pia utoa sauti yenye inaleta furaha tabasamu kwa nyuso za wale tunawocheza nao mziki.

Mimi ujifuraisha kwa kutezama filamu. Filamu tofauti uniletea raha sana moyoni mwangu. Napenda filamu zile za vichekesho maana zinanisaidia nitabasamu, nijiburudishe na pia niwe na furaha moyoni. Napenda sana kujifuraisha pia na mziki Kuna ina nyingi za mziku zenye zinaoleta utulivu moyoni kama vile ya klasiko na pia pop Pia bongo unipa amani na unipa niweze kuwaza mawazo mema.

Mimi upendelea misimu ya joto kama vile mwezi wa agosti wakati amuna baridi. Nafuraishwa wakati kuna joto maana ni raisi kutembea nje bila kuwa na wasiwasi ya kushikwa na homa hau baridi. Pia napendelea joto maana ni wakati mzuri wa kuogelea, wa kutembelea marafiki na kufurahia na kuburudika na wenzangu bila wasiwasi ya kupatwa na ugonjwa wowote unaoletwa na baridi.

Ndio, mimi hupenda kupiga picha wakati ni kuna sherehe, wakati tuko na mkutano kazini na wakati tunapoenda kutembea na marafiki zangu. Picha zinakuwa, zina leta kumbu kumbu nzuri za matokeo yenye tuliofanya, yenye yawafurahisha muda mzuri, mlipokua, mnapokuwa na wenzako au na familia.

Wakati wa jua kali, mimi upenda kuvaa kofia. Kofia inasaidia kukinga iyo jua kali isiwe na madhara kwa uso au mwili. Pia wakati wa jua kali, mimi hupenda kukaa karibu na kivuli ili kuaipuka kuwa na sunburns ama madhara yoyote yaletayo na juwa kali.

Mimi upendelea mahali patulivu maali akuna kelele nyingi kwa maana kelele nyingi ufanya mtu awe na wasiwasi na usiwe na utulivu napenda maali kimya sababu naeza kufanya kazi yangu kwa utaratibu na kwa amani bila kukosana na mtu yoyote au kudhulumiwa.

Mara nyingi wikendi mimi huwa na tumia huo muda kufanya usafi kwangu nyumbani kama vile kuosha manguo, kuosha kufanya usafi nyumbani mwangu kabati kuhakikisha kila kitu ni kisafi kwangu nyumbani. Pia wikendi hukupata nafasi mzuri ya kupumzika na pia kuwa na wakati mzuri na jamii na marafiki zangu. Wikendi pia ni wakati mzuri wakuenda kanisani kuabudu na kurudishia mungu shukrani kwa kukulinda wiki mzima.

Ndiyo, mimi hupenda kufuatilia matukio ya kimataifa, mana yananielimisha, yananitunza kuusu tamaduni za inchi tofauti tofauti, na pia yananipanua mawazo yangu ili nijue tamaduni za inchi tofauti, yanayoendelea kwa inchi jirani na dunia kwa ujumu.

Mimi huamuka saa kumi na mbili asubuhi, kisha ninapiga mswaki, baada ya hapo ninatengeneza kikombe cha chai, mimi hupenda chai ya majani ya tangawizi. Baada ya hapo ninaenda kazini ambapo ninaenda kushirikiana na ndugu zangu na dada zangu kujenga taifa. Kazi yangu huniweka kwa masaa manane hivi kila siku na nina potoka jioni mimi kufika nyumbani kama saa kumi na moja jioni. Ninapofika, ninatayarisha chakula cha jioni, ninatazama filamu moja au mbili na ninapumzika kwa siku hiyo.

Mimi hupenda upepo badala ya AC. Maana yangu ya kupenda upepo ni maana ni unakuja kwa kazi ya kawaida, kiwango stadi chenye si, kikali sana na upepo uwa msafi na wenye utulivu. Badala yake AC huja na upepo mwingi wenye unaeza kusababisha magonjwa kama vile homa au kikohozi. Tena ac huwa inatumia nguvu za umeme zenye zinaleta malipo ya juu.

Kitu nikipendacho zaidi kuhusu shirika langu ni vile wanavyonisomesha. Wana tusaidia kama asisi wafanyikazi kusoma, kupanua mawazo yetu, na pia linatusaidia kuendelea kimaisha kwa mfano. Tunaweza kuongeza kiwango chetu cha masomo kupitia shirika letu.

Chakula ni kipendacho ni pilau. Pilau ni chakula kinachopendwa sana na watu wa pwani. Nilikuja kujua kuhusu pilau wakati nilitembelea hoteli moja ya waswahili. Hawa wanajua jinsi ya kutengeneza hicho chakula kwa ustadi na kwa kiwango cha juu. Nilielekezwa kujua kuhusu hiki chakula kupitia rafiki yangu aliye toka upande wa pwani. Nime kithamini na kutoka nimekipenda hadi siku ya leo na nimekuwa nikijitahidi jinsi ya kujifunza kukipika hiki chakula nikipendacho.

Timu ya michezo ni fuatayo ni ile ya wakimbiaji. Mimi ufurahishwa kwa vile wanavyo jitaidi na mazoezi yao magumu adi wanapo fika kiwango cha kutimu na kuwa washindi kwa michezo yao. Michezo ya atletiki ni mchezo unaosisumua, unafuraisha na wakati wanapo kimbia, mimi ushangilia kwa furaha, adi mcheza jini pendae anakuwa mshindi.

Mji ningependa kutembelea duniani ni ule mji wa New York, ulio upande wa marekani. Kwa mawazo yangu, mimi hufikiria kuwa mji ulio mrembo zaidi ya miji yote duniani. Ni ndoto langu siku moja, nitaweza kutembelea huyo mji na hiyo itakuwa furaha nyingi moyoni.

Kumbu kumbu zuri zaidi kuhusu utotoni mwangu ni vile tulivyo kuwa na wazazi wenye wanatupenda na wanatujali. Walitupa malezi mema na wakaeza kutupeleka shule zinazo faa. Kumbu kumbu lingine la utoto wangu ni lile la kusafiri. Mara kwa mara wakati wa likizo pamoja na ndugu zangu tulikuwa tunatembelea. Mbuga za wanyama, tunafurahia na kuwa na muda mzuri Kumbu kumbu la tatu lina kumbuka kuhusu utoto wangu ni vile nilivyo kuwa na cheza nawa na watoto walika langu tukiwa wadogo Tulikuwa na muda mzuri, wakuenda nje, kucheza, mipira, kuogelea na pia kuskip kamba, kama vile zile za kuruka na bakicho, bikicho.

Nyama niipendayo zaidi ni nyama ya kuku. Kuku ni nyama yenye ina ladha tamu na unaweza kuipika kwa njia tofauti. Kwa mfano, kuku inakua tamu ukichoma. Ukichoma kwa jiko ama kwa grill, huwa inatoa ladha tamu sana yenye inaleta ladha kwa chakula, unachokula pamoja na kuku. Kuku pia unaweza ichemsha na pia inaleta ladha mzuri kwa chakula chenye kinaendanisha na hio kuku kuku pia unaweza ikaranga na kuikula na mchele, ugali au chapati.

Mchezo ningependa kujaribu ni ule wa voliboli. Mimi hufurahia wakati natazama timu mbalimbali wanaposhindana kwa runinga. Huwa ni mchezo wenye unakaa kusisimua na pia unakaa ni mchezo wenye unaeza kusaidia kufanya mazoezi ya viungo vya mwili.

Wakati wa siku mimi hufanya kazi vizuri zaidi ni masaa ya asubuhi nakuwa ni mchangamfu, nikona na nguvu tele na nimepumzika vizuri usiku mzima. Masaa ya asubuhi ndiyo mimi husikia nikiwa na nguvu tele na mchangamfu kufanya kazi kwa urahisi.

Mimi hupata habari kwa urahisi kupitia mitandao. Mitandao ya kijamii hunipa habari zozote ni nazozihitaji. Kwa mfano, tunawasiliana kazini au na marafiki zangu kupitia WhatsApp. Pia nikitaka kujua habari za ulimwengu, ninaweza kugoogle kupitia njia ya Google Chat. Pia kuna njia tofauti zingine naweza pata habari kama vile kwa televisheni au radio.

Ndiyo, mimi hupenda kulima bustani, maana tunaweza kupanda chakula chenye tunaweza kutumia hapo jikoni. Kwa mfano, tunaweza panda mboga, nyanya, vitungu, ama karoti, vitu zenye tunazitaji kutumia kwa kupika jikoni kwa kila siku. Apo inatusaidia kuweza kujikimu jikoni bila kwenda kununua hivyo vyakula sokoni mara kwa mara.

Ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa kutumia mtandao kama vile ni kuboresha njia zangu ama skills zangu za kufanya kazi kutumia kompyuta na pia kuimarisha kazi yangu kwa ustadi ili niwe na lengo la juu zaidi ya vile ni livyo saizi.

Nataka kufikia kiwango cha juu zaidi nilivyo sahizi. Ningependa ni jifunze na niimarike na nipande kwa kiasi cha juu hadi nikue ceo ama mwenye kiti wa kampuni langu. Ningependa niwe na kampuni langu lenye naweza kuajiri watu na kusaidia watu wa jamii yetu.

Shuguli zangu za wikendi uwa kadhaa, wacha tuanze na ya kwanza ambayo ni kufanya usafi kwangu nyumbani. Wikendi nyingi mimi uwa na muda mzuri wa kufanya usafi kama vile kufuwa manguo, kuosha nyumba, kupanga kabati na pia kusafisha kila kona la chumba changu. Jambo la pili, mimi utumia wikendi kupata muda mzuri wa kuongea ama kutembeleana na marafiki au jamii. Jambo la tatu, mimi ufanya wikendi ni kutembelea hoteli fulani, kunywa kahawa au kuburudika na kupatana na marafiki wangu wenye si raisi kuwapata kipindi cha wiki. Kitu cha tatu ni nachofanya katika wikendi yangu, mimi upenda kuenda kwa mbuga za wanyama, kujiburudisha na pia kuwa na wakati mzuri wakupumua hewasafi na kupumzika.

Chakula cha kigeni nimewahi kujaribu ni kile kinachoitwa Chinese food. Chinese food ni chakula cha wa China ambacho ni kitamu na nilikipenda kwa siku ya kwanza nilipo kionja. Ni chakula cha kupendeza, kinashibisha na kinakufanya uwe na muda mzuri.

Kitabu nikipendacho, zaidi ni cha Akemis cha Paulo Okolho nakipenda kwa sababu ni hadithi yenye mafunzo ya maisha. Hasa kuhusu kufuata ndoto zako na kujiamini hasa unapopitia changamoto. Nakisoma kwa urahisi lakini ujumbe wake ni nzito na wa kutafakari. Mhusika ninayempenda zaidi ni Santiago kwa sababu anaonyesha ujasiri, uvumilivu na hamu ya kujifunza kutokana na safari yake. Hadithi yake inanifanya ni amini kwamba kila mtu ana ndoto yake binafsi. Anapaswa kuifuatilia. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki yangu aliyekuwa aki akipenda vitabu vya maendeleo binafsi na baada ya kukisoma nilielewa kwanini kilikuwa kinapendwa na watu wengi Ndiyo, ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyo kwa sababu mtindo wake wa kuandika ni rahisi wa kuvutia na mwenye kima inayo onyesha maisha ya kila mtu.

Rangi yangu ya kupendeza ni ile inayoitwa rangi nyeupe. Mimi hupenda usafi sana na ndio maana nikachagua rangi nyeupe ikiwa rangi ninayoipenda zaidi. Rangi nyeupe inawashiria vitu tofauti kama vile amani, usafi na kitu chenye kinavutia. Napenda rangi nyeupe pia maana ni rahisi kuipata na inapendwa na watu wengi.

Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano, kwa mfano, wakati ninapowasiliana na marafiki wangu walio nchi za nje, tunawasiliana tukitumia video calls, ambazo tunaeza ku tukona uwezo wa kuonana na kuzungumza kwa urahisi. Video calls pia tunatumia wakati tuko mtandaoni kazini, wakati tuko kwa meeting, mkutano kama vile google meeting ya kuzungumza baadhi ya vitu, tunavyohitaji kufanya kazini.

Mimi upenda kusoma habari mtandaoni katika mtandao unao itwa YouTube. Huko ninaweza kupata ujumbe wa hapo kwa hapo inaitwa live. Ama naeza kupata ujumbe wa kitu chenye nilikuwa nataka kusearch na ninaweza kupata tarifa imara kwa jambo nililikuwa na jaribu kupata ufafanuzi na maelezo kamili.

Hali ya hewa ya leo ni changamfu na inapendeza. Ya kwanza, kuna jua ya kiasi, ya ustani, sio nyingi na sio kidogo. Pia mwezi wa januari, huanga na upepo kiasi unaoleta unaoleta hewa safi, yenye inafanya mtu ajisikie akiwa ameridhika. Jambo lingine kuhusu hewa ya leo ni kuwa kuna uvutio mwingi wa matawi yanayo peperuka haapa na pale sababu ya upepo unaovuma.

Ndio, mimi ungoja barua pepe mara nyingi kwa siku, maana nyingi zinatoka kazini na hiyo ndiyo njia ya juu ama yenye tunatumia inatumika sana kazini mwangu. Barua pepe inatuwezesha tuwasiliane kwa urahisi na pia mtu anaweza kurudisha majibu kwa wakati ufaao.

Tabia ilioyo nichukiza sana kwa watu, ni watu waliopenda kuzungumza uongo au waliopenda kudanganya. Uongo hijawai kuwa na suluhisho nzuri hila uleta madhara kwa jamii, kwa kazini na pia kwa marafiki. Uongo imetenganisha jamii nyingi na kuzifanya hoehae,

Mimi hupenda kuwasiliana na watu kupitia simu. Simu ya rununu ni rahisi kutumia kwa watu wachanga, wakubwa na pia wazee. Ni rahisi kutumia na inaweza kutupatanisha na watu waliombali na karibu. Ni njia inayodumu na ni njia yenye faidha nyingi kwa jamii na kwa wafanyikazi kwa jumla.

Nahifadhi data yangu katika maeneo kadhaa ili iwe salama. Kwanza hutumia ifadhi ya mtandaoni cloud kama Google Drive ili niweze kuifikia popote na pia kuwa na nakala ya akiba. Pia huifadhi data muhimu kwenye kompyuta au simu na kwa faili muhimu sana hutumia kifaa cha nje kama flash disk au external hard drive. Kwa kufanya hivo, ninahakikisha data yangu iko salama, haipotei kirahisi na inaweza kurejereshwa, ikitokea, tatizo.

Ndiyo, ningependa kurudi kwa ujana wangu. Ili, nirekebishe yale makosa nilioyafanya. Kwa maana, kwa sasa ninaekima thabiti kujua yale niliofanya kwa kimakosa na nayeza kuyarekebisha. Kitu chapili kingenifanya nipende kurudi kwa ujana wangu, ningetilia masomo yangu makini zaidi nilivyofanya apo awali.

Mboga nipendayo zaidi kukula ni mboga inayoitwa sukuma wiki. Naipenda ni napoichanganya pamoja na nyama na viungo vingine za kuleta mchuzi mzito kama vile roiko cubes ama roiko. Mimi hupenda kula sukuma wiki nyama pamoja na ugali na nichakula chenye kinaleta ladha sana kwa mdomo wangu. Na kipendelea kukipika mara kwa mara wakati nimepumzika kwangu nyumbani.

Ndiyo, mimi hupenda kuandaa popcorn zangu nyumbani ninazo jipikia mimi mwenyewe. Nikifanya hivo, zinakuanga freshi, zenye ziko na ladha nzuri na zenye zimepikwa kwa njia ninayoipenda. Wakati ninapoanda hizo popcorn nakuanga nimetayarisha pia filamu ya kutazama hili niburudike ninapo tulia.

Mimi hupenda kunywa chai kuliko kahawa. Napenda chai zaidi sababu mimi hupenda kunywa chai yenye imetiliwa tangawizi na yenye iko na maziwa ya kutosha. Chai ilio ya kawaida huwa inanifanya nasikia nimetosheka na kiu yangu imeisha. Lakini kahawa huwa inanifanya nisikie joto jingi na naanza kutokwa na jasho.

Aina ya keki niipendayo zaidi ni ile keki inayoitwa "Black Forest". Iyo ni keki yenye iko na utamu usio wa kawaida. Keki ya Black Forest uendeshana vizuri sana wakati unakunywa na kinywaji chenye ni baridi kama vile coke baridi au fanta baridi.

Ndiyo, mimi hupenda sana kujifunza teknolojia mpya sababu hiyo inaendeshana na wakati. Teknolojia za kisasa zinatusaidia tufanye kazi kwa urahisi na kwa wepesi. Teknolojia ninayoipenda sana ni kama ile ya kutumia mitandao kuwasiliana na watu walio mbali na sisi. Teknolojia imetulaisishia kazi kwa a njia kubwa na ni ya muhimu sana kwa maisha ya li.

Ninaye kumbuka zaidi kuliko wote mwalimu wangu shuleni, alikuwa mwalimu mkuu. Mwalimu wetu mkuu alikuwa muhindi na alikuwa mwenye bidii sana. Alikuwa anatueleza vile tunaeza tia bidii na tuweze kuitimu kwa shahada za juu kama tutatia bidii na kuwa watu wenye wako na nidhamu njema. Mwalimu wangu mkuu alikuwa mzuri na alikuwa anatuelekeza kwa njia zifaazo.

Wakati kuna mgogoro baina yangu na mtu mwingine, mimi hutilia maanani kuwa mtulivu. Maana wakati kuna mgogoro, mkiinua sauti nyinyi wawili, hakuna mwenye anayeleta suluisho kwa hilo jambo. Ila, mimi huamini kuwa upande mmoja utanyenyekea ili kuwe na amani baina ya watu wawili wasioele.

Mimi hupenda kuamka na jua, ili nijitayarishe na niwe tayari kwa shughuli zangu za kila siku. Kila wakati ninapoamka mapema, nina muda mwema wakunywa chai kwa utaratibu, kupanga kila jambo nililopanga kufanya hiyo siku, na pia nina uwezo wakutoka na kufika kazini muda ufaao.

Mchezaji bora ni mpendayo zaidi ni mchezaji wa mipira ya kandanda anayeitwa messi. Huyu ni mchezaji hodari na mwenye ananithamu mwenye anapenda mashabiki wake na venye na yeye huwa na nithamu. Kila wakati tunapomuona uwanjani, tuna uwakikisho kuwa atafunga bao moja ama zaidi. Messi hutusisimua kwa uchezaji wake wa hodari na pia ni mtu mwenye ana heshima na nidhamu tele.

Lugha ningependa kujifunza sana ni ruga ya kifaranza. Kifaranza ni ruga yenye inavutia sana na siyo ngumu kujifunza. Pia, nikijifunza ruga ya kifaranza ninaweza kuwasiliana na watu wa inchi mbalimbali ambao wenye wanajumuika kuongea hii lugha. Lugha ya kifaransa pia inaniwezesha kuwasiliana na watu wengi wenye wasiojua kizungu.

Jambo la kwanza ninalotilia maanani wakati ninapoanza kazi yangu ni kufika kazini mapema na kuwa na orodha ya kila jambo ninaloenda kufanya ili niwezeshe kutimu mahitaji yote. Jambo la pili ni kueka mikakati kufanya kazi yenye iko na hali ya juu yenye inafikia kilengo chenye nilichotajika na wakuba wangu.

Mimi utazama video mtandaoni unaoitwa YouTube. YouTube ikona video mingi zinaniburudisha na kunifanya niwe mchangamfu. Video za YouTube pia naweza kuzitazama kwa runinga, kwa simu yangu ama kwa kompyuta. Video zenye uwa kwa mtandao wa YouTube pia ni zile zenye zinaweza kuwa zinaonyeshanwa live ama zile watu wa merekod na waka posti apombe leni.